Kipindi hichi chalikizo, watoto wapo nyumbani kwa hivyo, najihusisha na kuuza ice cream. Ama barafu kwa ajili ya watoto kwakua kipindi hichi ni cha joto, na pia najihusisha na kuuza peremende na vitu vidogo vidogo ambavyo watoto wanapenda kwa sababu wanafurahia.

Mimi binafsi napenda sana mvuwa ikinyesha. Kwa sababu kukiwa na mvuwa, napata muda wa kupumzika. Yaani sitaki kutoka nje kabisa, ili nisikutane na bugdha za matope na kunyeshewa. Kama mfano leo, mvua imenyesha na nimeweza kukaa ndani siku nzima, nikiwa kitandani, nikilala tuu na kutumia simu yangu ya mkononi. Mvua mara nyingi hua hubadilisha sana mpango wangu kwa sababu hata kama nilikuwa nataka kuenda kazini na mvua ikanyesha, basi asilimia hamsini hadi sabini naeza nikabadilisha mawazo na nikaamua kukaa nyumbani badala ya kutoka Nikisikia sauti ya mvua hua najisikia vizuri sana kwani ni muda wangu mzuri wa kuweza kujifunika na kukaa kitandani na niwe nipumzike.

Redio ndiyo napenda kusikiliza kwa sababu ukiwa unaskiliza redio unaweza kupata taarifa mbalimbali za nchini au mambo yanayoendelea duniani. Pia redio inasaidia kwani ni kiburudisho tunaweza kusikiliza miziki au vichekesho au majedeliano mbalimbali yanayofanyika. Kwa hiyo, inaeza kusaidia pale kukupa habari, kukuelimisha na pia kukupa furaha pale ambapo umekaa zako, umetulia, ukiendelea kufanya mambo yako mengine.

Mimi kama mfanyabiashara natumia muda mwingi sana kuwa mtandaoni. Kwa sababu biashara yangu nyingi inahusisha kufanya matangazo mtandaoni ili kuweza kupata wateja. Na pia vile vile, tukiendelea kusubiri wateja tukiwa kwenye biashara zetu, tunaamua kutumia mtandao kama kujipumbaza na kupoteza muda. Kwa sababu unatoka ukurasa mmoja, kuenda ukurasa mwingine, unaeza ukajipata siku nzima umeshinda kutoka Facebook, ukiingia Instagram, kutoka Instagram, unaingia Twitter na TikTok. Hapo unezo ukapata burudani, unaeza ukapata mafundisho na pia unaeza ukapata taarifa ambazo zinatoka dunia nzima na nchini.

Mchezo nigeopenda kujaribu ni mpira wa kikapu ama basketball. Kwa sababu nikiwa shule ya sekondari, nilikuwa na cheza. Lakini kwa sababu nilikuwa na uzito mkubwa, nikawa nashindwa kukimbia. Lakini ni mchezo ambao unavutia sana na unanifuraisha kwa kweli. Kuangalia ata pale wachezaji wengine wanavyocheza. Ni mchezo ambao unatumia nguvu nyingi na mimi kwa sasa hivi hizo nguvu sina. Na lakini kama ningekua na uwezo, ningependa kucheza mpira wa kikapu.

Kutofautisha kazi na maisha binafsi inakuwa changamoto kidogo kwa sababu kazi na maisha binafsi zinapata muda wote. Lakini maranyingi na jaribu kutofautisha pale ninapokuwa nyumbani na jaribu niweze kuzima simu yangu ili mtu asiweze kunipata pale na anapohitaji huduma kutoka kwangu. Lakini maranyingi kwa sababu kazini na nyumbani kwangu ni karibu, unapata wateja, wanakuja kunitafuta nyumbani. Kwa hiyo kidogo inakuwa changamoto. Lakini kwa uwezo wangu, najaribu sana kutofautisha hivyo kwa kuweza kuzima simu au kujifungia ndani. Hata pale mteja na anapokuja hunitafuta anapata mazingira ambayo ya mtu kama ambaye hayupo nyumbani. Hivyo ninavojaribu kutofautisha maisha yangu binafsi na kazi ninayofanya. Inakuwa changamoto lakini kwa njia moja au nyingine nafanikiwa.

Chakula ninachokipenda ni nyama, ama pia naeza nikapenda sana kula utumbo wa ng'ombe. Naeza nikala utumbo wa ng'ombe na ndizi, naeza nikala utumbo wa ng'ombe na wali, naeza nikala utumbo wa ng'ombe na ugali, yaani utumbo wa ng'ombe unaingia na chakula chochote kile. Na hata pia ukiacha hivyo, naeza nikala utumbo wa ng'ombe ukiwa hivo peke yake. Ni chakula ambacho nikila nasikia vizuri, hata pale napokuwa labda sipo vizuri kiakili, nikila utumbo wa ng'ombe nasikianga vizuri sana. Kwa hivyo, hicho ndo chakula ninachokipenda zaidi.

Mchezo ninaupenda katika olimpiki ni mbio za riadha, kwa sababu mbio hizo zimeweza kutuweka katika ramani duniani, nchini Kenya. Tuna wakimbiaji wengi na ninaipenda zaidi ni Eliud Kipchoge. Nakumbuka mwaka 2019 kama sikosei, aliweza kuvunja rekodi ya kukimbia chini ya masaa ma wili na aliweza kukimbia kilomita 42. Kwa hiyo, hiyo ilikuwa rekodi ambayo haijawahi kutokea, haijawahi kuvunjwa na mtu yote duniani, na ni yeye ndo anendela kushikila rekodi hiyo. Aliweza kulibeba taifa na kuliweka katika kiwango cha ake na tukapewa heshima yetu. Kwa hiyo mchezo ninaweza kufurahia zaidi ni mchezo olimpiki, katika olimpiki ni mbio za riadha.

Makosa kazini ya yafanyikanga na naweza kuyashugulikia kwa njia mbali mbali inategemea na kosa lenyewe lipo wapi. Linaweza likawa upande wangu au kwa upande wa mteja. Kama ni kwa upande wangu nakaa chini ili niweze kujitathmini na kujua kosa liko wapi na kuweza kulirekebisha. Labda kwa kuwachana na hiyo hicho kitu ambacho niliweza kukifanya au pili kuomba ushauri kutoka kwa watu wenye uzoefu na ubobea zaidi yangu. Pia kama ni kosa ambalo limeweza kufanyika kutoka kwa mteja naweza kumtafta mteja huyo na kuweza kumuomba msamaha na kumhakikishia kwamba jambo hilo halitajirudia tena. Ili kuweza kulinda kazi na kuweza kuboresha ubora wa kazi yetu kama tunavyotakiwa kufanya.

Kuna njia nyingi natumia kushiriki katika jamii yangu. Ya kwanza ni kuweza kuwajua wale wanaonizunguka. Hususan majirani ambao tunakuwa na mahusiano mazuri. Na hivyo ineza kutusaidia pale mtu anapokuwa na shida au tatizo. Tunajumuika kipa moja ili tuweze kusaidiana. Namba mbili pia tunashirikana na jamii kwa kuweza kusaidia wale watu wenye changamoto mbali mbali, watoto wa yatima na wale wasiojiweza. Kwa kuweza kuwapa misaada mbali mbali kulingana na uwezo wako.

Ili niweze kujianda na mkutano, nitauliza maswali ya kujua mkutano utakuwa ni wanini, ili niweze kujisomea kwa upande wangu, niweze kuwa na ufahamu kuhusu kile kitakachoeza kujadiliwa. Na pia siku mmoja kabla ya mkutano, nita kachoeza kukifanya ni kujianda kwa kuweka mazingira yangu mwenyewe binafsi yawe mazuri kwa kuanda mavazi ambao nitakayovaa siku hio, kuhakikisha muonekano wangu unakuwa vizuri. Na pia nitaweza kulala mapema ili niweze kuamka mapema ili niweze kunisaidia kufika katika eneo la mkutano kwa wakati sahihi. Nitahakikisha pia nimejitarisha kwa vifaa ambavo vinaitajika siku ya mkutano ili nikifika pale niwe nipo tayari na kila kitu badala kushitukiza na kuto kuweza kuwa makini katika mkutano ambao nafanyika.

Kuishi bila teknolojia kwa siku moja ni jambo ambalo linawezekana. Lakini kwa upande wangu kwa sababu mimi ni mfanyabiashara na nategemea teknolojia kufanya matangazo kidogo inakua changamoto. Kwa sababu vitu vingi sana ambavyo navifanya vinahusisha mtandao kama kufanya matangazo, kupata habari, kupata burudani na kupata elimu. Kwa hiyo, ukisema niweze kukaa siku moja bila mta teknolojia, inakua changamoto. Lakini ni kitu ambacho kinawezekana, pale ambapo utaweka nia, juhudi na bidii. Kwa kuweza kutoa akili yako katika teknolojia na kuweza kushika vitabu ili uweze kusoma. Kwa sababu pia vitabu vinakuwa vimebeba maarifa na elimu nyingi. Ambavyo watu wengi sana tunavipuuzia na kuweza kupata huduma hio katika teknolojia.

Kiasili mimi ni mtu mwenye furaha sana. Yaani mimi kitu chochote kile kina nifurahisha na kinaweza kunifanya nicheke. Sina kitu maalumu ambacho kinanifanya niweze kucheka. Mimu ni mtu ambaye nimechangamka na kwa sababu nafanya kazi ya kuhudumia wateja. Kwa hio lazima niwe ni mtu mwenye furaha na kueza kucheka kila wakati ili mteja aweze kujisikia yupo huru na aweze.

Navaa saa lakini hizi saa za kisasa ambazo zinaitwa smartwatch. Napenda kuvaa smartwatch kwa sababu ukiaacha kuangalia muda pia inasaidia wakati mtu anafanya mazoezi kwani inakusaidia kujua umefanya mazoezi kwa kiwango gani. Pia inaweza kusaidia katika mambo ya afya kwani inaweza kujua mapigo yako ya moyo, temperature ya mwili wako na vingine kadhalika. Kwa hiyo uvaaji wa saa, ndiyo tunapenda kuvaa saa Lakini kwa zile saa zingine, zile ambazo siyo za smartwatch kwa kweli ya hapana. Kwa sababu muda mwingi utapata kama hujavaa hiyo saa ya smartwatch maranyingi, utatumia kuangalia muda kupitia simu ya mkononi. Hivyo ndombavo watu wengi wamezoea. Lakini hizi smartwatch zilikuja zikarahisisha mambo na ukiacha tu kuangalia muda, pia tuneza kutumia kufanya mambo mingine.

Japo hatujabarikiwa na sauti, lakini kuimba ndiyo napenda kuimba. Sauti ndiyo kidogo inakuwa changamoto, lakini pale ninapokuwa bafuni au ninapofanya mambo yangu, hua najipata napenda tu kuimba hasa nyimbo za za kanisani kwa sababu inakusaidia kidogo kama pale unapokuwa na mawazo, akili inapokuwa mbali, unaanza kuimba na inakupotezea fikra tofauti, tofauti, potofu na mbaya. Sauti tungekuwa tumebarikiwa nayo, saa hivi tungekuwa tunafanya uimbaji kama kazi, kama kazi nyingine. Lakini kwasababu sauti hatujabarikiwa nayo, tunaimba tu ile kupoteza muda na kujiburudisha. Hasa hizi nyimbo za kisasa kama mimi napenda sana muziki wa bongo. Kwa hio unajipata pale ukiwa na furaha, ukiwa na huzuni, unajipata unaimba nyimbo hizo.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya ngombe, kwa sababu unaweza ukafanyia mambo mengi. Unaeza ukaichoma, ukala kama nyama choma, na ugali au na ndizi, ama unaeza ukapika na mchuzi, ukalia ugali, ukalia ndizi, ukalia wali. Na pia, iyo nyama, unaeza ukaifanyia mambo mengi, unaeza ukaikausha na baadaye ukaja kuila. Kwa hiyo, licha tu ya nyama ya ng'ombe, kuwa ni chakula ambacho unaeza ukala sasa hivi, unaeza ukaikausha kwa njia mbalimbali kama jua au chumvi na moshi, na ukaitumia kwa ajili ya kuila baadaye. Kwa hiyo ni kitu ambacho nakipenda sana kwa sababu ina matumizi zaidi ya moja na unaweza ukaihifadhi kwa muda mrefu kwa njia sahihi inaeza ikakusaidia baadaye. Nyama ya ng'ombe ndio nyama nanayoipenda.

Kati ya chai na kahawa, vyote mimi sio fani vile, lakini ukiniambia nichague kati ya chai na kahawa, naeza nikakuambia nitachagua chai kwa sababu chai ni kitu ambacho tunakunywa kila siku, tumezaliwa, tukikua, tunakunywa chai. Kahawa kwa upande wetu tulikuwa tunafikiri ni vitu vya watu wenye hela au vina vitu vinatumika mtu akiwa ameenda kwenye mahoteli au kwenye mgahawa mikubwa. Kwa hio najipata, kila siku mkiamka asubuhi, mtakuwa mnakunywa chai. Either chai ya maziwa au chai ya rangi. Lakini kwa sababu upatikanaji wake ni rahisi ukilinganisha na kahawa. Na pia mazingira ambao tumeweza kulelewa, tumelelewa tukinywa chai ya asubuhi. Na pia saa zingine kama kuna baridi pia unakunywa chai jioni. Mgeni akija huwa unampa chai, ukilinganishwa na kahawa. Kwa hio ningependa kusema kwamba napenda chai zaidi kuliko kahawa. Ingawa, vyote viwili mi sio mpenzi sana.

Habari za mitandao ninasoma kupitia tovuti tofauti tofauti na pia naweza kupata habari hizo kupitia page ya Instagram ambayo nyingi ya vyombo vya habari vinapenda kutumia ukurasa huo kuweka habari zao na pia kwa upande mwingine naweza kupata habari hizo Facebook kwa sababu huko kuna watu wa aina tofauti tofauti na pia waandishi wa habari pia wanapenda kutumia mtandao huo kuweka habari zao. Sehemu nyingine ambapo naeza kupata habari mtandaoni ni TikTok. Kwa sababu huko, kuna watu wa umri tofauti tofauti na hivyo naeza kupata habari za aina tofauti tofauti.

Kama tunavojua plastiki sio nzuri kwa mazingira kwa sababu inaleta changamoto nyingi sana ikiwemo kuziba mitaro au pale inapochomwa inatoa hewa ambayo ni ya kaboni ambayo inawezai kaleta madhara kwa ajili ya afya ya binadamu. Kwa hivo mimi njia ninayotumia kupunguza matumizi ya plastiki ni pale ninapoenda sokoni nahakikisha ya kwamba nimebeba kikapu au mfuko ambao naweza nikatumia kueka vitu vyangu pale ninapoeza kuvinunua na pia badala kununua vinyuaji au kitu chochote chamaji ambavo vinawekwa kwenye plastiki na pendelea sana ninue vitu ambavo. Vinywaji ambavo vimeekwa kwenye chupa za glasi. Kwa sababu chupa za glasi unaweza kuzirudisha, badala chupa za plastiki ambazo unazitupa. Na pia ni pale ninapo nunua vitu ambavo ni vya plastiki nahakikisha ya kwamba ni meweza kuvirudisha sehemu ambapo nimeweza kununulia ili waweze kuvidhibiti vizuri.

Watoto ni malaika na kweli kuna mtu wa asiyempenda malaika? Mimi napenda sana kucheza na watoto na kuweza kuwa karibu nao sana kwa sababu mimi ni mpenzi sana wa watoto. Naweza nisicheze nao kwa njia moja au nyingine. Lakini pale ninapokuwa na watoto na kikishaga. Wakiwa wanacheza niweze kuangalia usalama wao upo vizuri. Niweze kuangalia wao wanavyocheza kati wakiwa peke yao, wawe na mazingira mazuri ambayo yataweza kuwafanya, waweze kufanya vitu kwa ubunifu na wakiwa na wakiwa na amani. Pia naeza kuhakikisha ya kwamba, hakuna vurugu kati ya watoto na wale ambao wanaweza kuwasumbua watoto naweza kuwazuia. Kwa hiyo kucheza na watoto labda niweze kuingilia kwa dakika chache au sekunde chache ili kuweza kuwatia moyo. Na pia njia nyingine ya kuweza kucheza nao ni labda kuwaonyesha kile ambacho wanaeza kucheza kwa sababu ya uzoefu ya kuwa mtoto kipindi cha nyuma. Lakini siyo kwa muda mrefu. Mara nyingi ni kuweza tu kuwaongoza, waweze kucheza vizuri na kwa usalama.

Sehemu ya kihistoria ambao ningeweza, ningependa kutembelea ya kwanza ni maktaba ya historia. Pale kwenye maktaba tunaeza kupata vitabu mbali mbali, vilivyo weza kuandikwa na wazee wetu na mababu zetu, miaka hiyo ya nyuma ambayo hatukuwepo na kama tunavyojua, ukitaka kupata historia ya kitu, unatakiwa kusoma vitabu. Maanake kuna historia nyingi sana zimejificha katika kitabu. Na vitabu hivyo sio rahisi kuvipata kwa sababu vingi viliharibiwa miaka ya hapo nyuma na vile vichache vilivyobaki vikaweza kutunzwa kwenye maktaba ya historia. Kwa hiyo ningeweza kupenda kutembelea maktaba ya historia, hili niweze kusoma hivo vitabu na kuweza kujionea, hili niweze kupata taswira na picha ya jinsi, hali ilivyokuwa kipindi cha nyuma kabla hatujezaliwa na kabla tujakuwa na utandawazi.

Kwa mimi ninavyofikiria mfanyabiashara bora zaidi ni yule ambaye anaweza kukidhi mahitaji au kutuo suluhisho za changamoto ambazo watu wanakabiliana nazo. Kwa kuweza kutoa kukabiliana na hizo changamoto ni kuleta yale mahitaji ambayo watu wanayataka kwa kipindi hicho. Na pia kwangu mfanya biashara bora ni yule ambaye anaweza kuwaskiliza wateja na kuweza kuyatatua matatizo yao bila kujali rika saa wala jinsia. Pia mfanya biashara bora ni yule ambaye anafanya kazi kwa uadilifu bila dhuluma. Maanake watu wengine wanapenda kuchukua fursa kutokana na matatizo ya lio kuwepo na kuweza kutumia na fasi hiyo kuweza kuwatapeli watu. Kwa hiyo mtu ambaye anafanya kazi yake kwa uadilifu bila kuwa natamaa kwangu ni mfanya biashara bora na kuweza kutoa huduma zinazoendana na kiwango. Yaani mtu asiweze kutoa kiwango kikubwa wakati anatoa huduma mbovu.

Tabia za watu zinazo ni chukiza ni aina ya watu wambao wanapenda kutumia fursa ya mtu akiwa na matatizo ili kueza kumtumia vibaya. Unapata labda mtu anamatatizo, badala hakuweza kumsaidia, yeye anacheweza kufanya ni kumwekea vikwazo, au labda kutaka kuwabudiwa, au kunyenyekewa dio aweze kumsaidia mtu. Mtu anatakiwa hawe na roho ubinadamu, ya kuweza kumsaidia binadamu mwenzake, pale anaposhikuwa na matatizo, hau pale anapokuwa amekuama. Lakini ukiweza kuchukua fursa hiyo kumweza kumnyanyasa yule mtu kwa kweli inakua sio tabia nzuri na nitabia ya kuchukiza. Tunafaa wote tupendane na tuweze kusaidiana kwenye hali yoyote hile bila kueza kutumia fursa hiyo kumuumiza mwenzake. Kwa sababu hata kwenye vitabu vya dini vinakataza mtu kumuumiza mwenzake mbali uweze kumsaidia kwa roho moja.

Mazingira ya kazi ninayo ya penda ni yale mazingira tulivu na mazingira ambayo ya nampa mtu nafasi ya kueza kujifunza na kufanya makosa na kujirekebisha, yaani mtu awe na uhuru. Kwa sababu ukifanya kazi kwenye mazingira ambayo au na uhuru, basi unashindwa kuweza kugundua kipachi chako cha ziada cha kazi ambayo unaweza kufanya. Na pia mazingira tulivu ya naweza kumfanya mtu aweze kufanya kazi kwa bidii kwa sababu akili inakuwa imeturia na anaweza kuwa ananafasi nzuri ya kuweza kufanya kazi kwa uweledi zaidi na kuweza kutoa matokeo mazuri. Kwa hiyo mazingira tulivu na mazingira rafiki ya kumfanya mtu aweze kufanya kazi kwa kujiamini ni mazingira ambayo mimi naweza kupendelea kufanya kazi.

Ukifanya kazi peke yako inakua nzuri kwa sababu uneza kufanya kazi yako kwa welendi na pale makosa ya napotokea uneza kuyarekebisha kwa sababu upo peke yako na una mtu wakumlaumu. Lakini kama wenga wanavyo sema, ukitaka kutembea, ukitaka kufika haraka, fika pekeako Lakini ukitaka kutembea umbali mkubwa tembea mkiwa wengi Kwayvo mkifanya kazi mkiwa watu wengi, mnaleta marifa tofauti tofauti kwenye sehemu mojani kama kwenye chungi kimoja Kwayo inakua raisi sana kufanya kazi mkiwa wengi kwa sababu kila mtu anakuja na ujuzi wake na mneza mkashauriana, mkatofautiano mawazo, mkaia, mkakubaliana, mawazo pia kwa wakati huo na mkaeza kufanya vitu vingi kwa wakati mfupi ukilinganisha na pale ambapo unafanya kazi pekee yako hauna mtu wakueza kujadili ya nanayo kwa hivyo uneza kuchukua mda mrefu kufanya kazi ambo ilikuwa ndogo ukilinganisha na kufanya kazi kubwa kwa mda mfupi mkiwa wengi.

Wataalamu wa afya, wanashauri mtu mzima aweze kulala masaa saba hadi nane kwa siku. Kwa sababu, ukiweza kulala kwa muda huo, unapata muda mzuri wa kupumzika na akili kuweza kupumzika, kutoka na kufikiria na kufanya mambo mengine. Kwa hiyo, mimi kwa upande wangu, napenda kulala masaa saba hadi nane. Hiyo inaweza kunipa mguvu pale ninapoamka asubuhi na kuwa na uwezo mkubwa wakufanya kazi kwa sababu nakuwa nimepumzisha akili na mwili vya kutosha na wakati huo huo pia usingizi unaweza kuniondolea uchovu. Nikiamka asubuhi kama nimepata masaa yangu saba au nane vizuri hata hile kuweza kuumwa na kichwa au kuumwa na macho inapungua kwa sababu nakuwa nimeweza kulala kwa muda unaostahili. Lakini pale ninapolala chini ya masaa saba au nane maranyingi huwa najipata na umwa na kichwa au naumwa na macho.

Miaka michache liopita nilijaribu kwa mwandishi na nilikuwa katika uandishi wa gazeti. Kwa hivyo kwa namna moja au nyingine, naweza nikasema kuwa nasoma gazeti ingawa sio sana. Na sababu ya kusoma gazeti ni kuweza kujua hali ya inavyoendelea nchini, hali ya siasa, hali ya michezo, hali ya elimu. Kwa sababu usomaji wa gazeti ni kama uandishi wa habari kama vile ambavyo tuneza tukaangalia kwenye tv au kusikiliza kwenye radio. Kwayo pale ambapo unaweza ukasoma gazeti unapata maarifa mengi au unakuwa makini zaidi kulinganisha na kusikiliza radio ama tv kwa sababu ukifanya vitu hivyo unakuwa ukifanya hivyo vitu na ukifanya vitu vingine lakini ukiwa unasoma akili yako yote inakuwa pale na unakua unapata maelezo kwa ufasaha na ufanisi zaidi ukilinganisha na kufanya vitu vingine. Na pia magazeti pia nayo ya nakuwa na mambo mingine ambayo huwezi kupata kwenye njia zingine za habari. Kama vile makala au labda vitu vinaweza kuuzwa au kupigwa mnada, hayo mambo unoweza kupata kwenye gazeti.

Kwa upande wangu napenda kuandika kwa mkono kwa sababu ukiandika kupitia mkono unananiu kile ambacho unakiandika kinabaki kichwani. Sio raisi uweze kusahau. Halafu pia kusikia hiyo harufu ya wino pale unapoweza kuandika inanipa raha sana. Halafu pia ile kurudi kuja kuangalia tu vile vitu ambavyo ulivyandika. Labda niseme muda mchache uliopita au miaka ya nyuma inatengeneza kumbukumbu nzuri sana ukilinganisha na kompyuta kama hujui, huna uezo wa kutumia au labda hujui kuweka vitu vyako vizuri, vitu vinaweza vikapotea na usiwe na rekodi yoyote ukilinganisha na vitu vya kuandika na mkono.

Mwalimu ninayeweza kumkumbuka anaitwa mwalimu kondo, ambaye alikuwa anatufundisha katika shule ya msingi, inaitwa mikocheni, alikuwa mwalimu wa sayansi na hisabati. Ninachoweza kumkumbukia huyu mwalimu alikuwa ni mwalimu mkali mno. Kwa hivyo makosa kidogo alikuwa anaweza kukupiga hadi ukajisahau, lakini pia nachoweza kumkumbukia mwalimu kondo. Alikuwa na weledi na alikuwa anaipenda sana kazi yake. Kwa hiyo kile ambacho alikuwa nakifundisha, ulikuwa unaweza kuelewa kwa sababu alikuwa anajitolea sana kufundisha masomo hayo mawili. Na pia alikuwa anapenda sana wanafunzi wawe na adabu kwa hiyo pale ambapo ulikuwa unakosea au unavunja heshima mwalimu mkondo angeweza kukushugulikia. Aliweza kuwanyoosha wanafunzi wengi sana na kuwaongoza hadi sasa hivi mahali walipo ni watu wakubwa kwenye jamii na ni watu wenye malengo makubwa kwenye jamii.

Familia yangu ni watu wambao ninawapenda sana, maanake wao ndio watu ninawajua wa undani zaidi. Kwayo mimi nachopenda kufanya na familia yangu mara nyingi ni kukaa pamoja, kueza kujumuika, kubadilisha na mawazo. Pale tunapoweza kupika na kupakua na kula pamoja hiyo inanifuraisha sana. Lakini pale pia tunapoeza kukaa chini na kupigia hadithi za zamani na kueza kukumbusha na maisha yalivyo kuwa na jinsi maisha ya navyoendelea pia inanifurahisha sana. Kingine kinachoweza kunifuraisha na familia yangu ambacho naweza kufanya ni kusali pamoja na kuweza kumjua kristo pamoja na familia. Kwa sababu hicho ndo kitu ambacho kinaweza kinatuunganisha sisi kama wacha mungu. Tunapenda kwenda kanisani pamoja na kumwabudu mungu pamoja kama familia. Kwa sababu mungu ndiyo kila kitu katika familia na yeye ndio anayeweza kutuongoza na kuweza kutushikilia.

Ndiyo napenda sana kula popcorn kwa sababu ni chakula chepesi au unaeza kuita snack ambayo tunapendelea sana kula wakati tunangalia movie au wakati umetulia. Ni kitu ambacho kinaiva haraka sana kwa sababu ukikiweka kwenye sufuria chini ya dakika tano popcorn tayari zinakuwa zimeiva. Kwa hiyo pale tunapokuwa na mandugu jamaa na marafiki, tumejumuika pamoja, tukipigia gumzo, tunapenda sana kuwapikia popcorn au, ndo tuweze kukaa chini na kula, tukijumuika, tukipiga hadithi, tukijuliana hali. Na pia kwa upande mwingine nikiwa mvivu wa kupika chakula nahakikisha nina mahindi ya popcorn hapo nyumbani ili niweze nikapika chini ya dakika tano na niweze nikanywa na chai. Uvivu pia nao unachangia mimi kuweza kupenda popcorn sana.

Aina ya mikutano ambayo naipenda sana ni mikutano ambayo inakutanisha wajisiri amali wa aina tofauti tofauti. Kwa sababu mimi ni mfanya biashara kwa hivyo napenda kuenda kwenye mikutano ya aina hiyo ili niweze kujifunza jinsi wajisiriamali wengine wanaweza kufanya biashara zao au mbinu zingine tofauti ambazo zineza zika msaidia mfanya biashara. Kwa hivyo ni kienda pale naenda kwa malengo ya kujifunza, kuweza kuona ubunifu mpya au ujuzi mpya na pia kwenda kujiunga na jamii ambayo nayelewa zaidi kwa sababu mimi ni mmoja wao. Kwa hivyo ukiniuliza mikutano ya nayopenda napenda sana mikutano ambayo inakutanisha wajasiriamali wa aina tofauti, tofauti nchini na nje ya nchi.

Pale ninapohitaji msaada kazini, basi na jaribu kulitatua hilo tatizo au chanzo cha mimi kutaka kuitisha msaada. Na pale ninaposhindwa, basi naweza kumwomba mtu aliye karibu na mimi mfanya kazi mwenzangu au mtu yeyote ambaye tunafanya naye pale kazi ili niweze kuona kama naweza kunipa msaada wowote. Tunajaribu na pale tunaposhindwa Basi siku hizi kila kitu kipo mtandaoni Kwa hivyo nitakachofanya Utakachofanya sisi wawili watatu pale tukikusanyika Tutingia kwenye mtandao Tueze kutafuta lile shida mbalo linatusumbua ili tuweze kupata suluisho na maranyingi sana Kabla hatujeweza kufika hapo nakuwa tayari nisha pata suluhisho kutoka kwa wafanya kazi wenzangu Lakini pale tunaposhindwa kabisa Basi mtandao huja kutusaidia kwa asilimia kubwa sana na maranyingi tunapata msaada kupitia mtandaoni.

Jambo la muhimu kwangu katika dini ni upendo kwa sababu mimi kama mkristo vitabu vietu vyadini vina tuagiza, tuwapende, watu waliokwepo na sisi. Awe ni rafiki, awe ni adui kwa sababu vitabu vyadini vimeandikwa kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda we mimi. Na huwezi kuwa unanipenda mimi na unamchukia jirani yako. Kwa hivyo, neno kuwa hapo ni upendo, tuweze kupendana kama watu wa dini na hilo ni muhimu sana kwangu. Huwezi kuwa unampenda mungu na wakati mtu aliyekuwepo karibu na wewe unamchukia. Huo unakuwa ni unafki. Kwa hivyo watu ambao tunafuata dini, uwe mkristo, uwe muislamu au dini nyingine yoyote, nadhani kinachoagizwa kutoka kwetu ni upendo. Ukiweza kumpenda mtu, uneza kumvumilia kwenye madhaifu yake na makosa alio kufanyia inakuwa ni rahisi kumsamehe. Kwa hivyo, kitu cha muhimu sana kwangu ni upendo.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii. Napenda sana kutumia mitandao ya kijamii kwa sababu kupitia mitandao ya kijamii naweza kupata elimu, naweza kupata taarifa, naweza kupata burudani kupitia hiyo mitandao ya kijamii. Kwa sababu ulimwengu tulikuwepo nao sasa hivi ni ulimwengu wa utandawazi. Kwa hivyo mambo mengi sana tunaweza kuyapata kupitia mitandao. Unaweza ukaingia Instagram, unaweza ukaingia Facebook, unaweza ukaingia TikTok na unaweza ukaingia ata Twitter ili kuweza kupata aina tofauti tofauti ya maelezo, ya elimu, ya burudani. Kwa hivo bila hiyo, kwa kweli, tutakuwa tumekwama. Na hasa mimi kama mfanya biashara, mtandao wa kijamii unanisaidia sana kuweza kufanya matangazo ya biashara zangu na kuweza kukutana na wateja wangu. Waliokuwepo ndani na nje ya nchi. Mitandao ya kijamii inasaidia sana kukutanisha watu. Waliokuwepo karibu na waliokuwepo mbali ukilinganisha na njia zingine zozote za mawasiliano.

Nikiwa na familia yangu, napenda kutumia muda uo kuweza kuongea na familia yangu kuhusu mamno mbalimbali. Moja wapo, ikiwa ni kuhusu maswala ya familia yetu, tuweze kujuana kwa undani kwa sababu mara nyingi hatui pamoja. Kwa hivyo pale, tunapoeza kukutana, tunaweza kujuliana hali na kueza kujua kipi kinaendelea katika maisha ya mtu mwingine. Namba mbili, tunapenda sana kujadiliana kuhusu maswala ya mungu, tunashauriana, tunasoma biblia, tunaimba, tunacheka, tunaeza kujadiliana maswala ya kidini, hivyo hivyo pia inatuunganisha pamoja. Ya tatu pia tunapenda kukaa chini na kueza kujumuika na kula na kucheka pamoja kwa sababu hiyo pia na ineza kutujumuisha na tunaweza kupendana zaidi kwa sababu tunashirikiana katika kupika, kupakua, kukula pamoja na kufanya kazi zingine zozote.

Wakati wa baridi kali, kitu cha kwanza na hakikisha ni kwamba, nina masweta na vitu vya kukinga baridi vya kutosha, na kipindi hicho nahakikisha ya kwamba, si na kazi nyingi ambazo zitanifanya niweze kutoka kwenda sehemu za mbali. Ninachopenda kufanya sana niniwe karibu na nyumbani au labda sehemu za kazi ili nisiweze kudhurika sana na baridi. Pia kipindi hicho cha baridi na penda sana kunywa vitu vya moto ili kueka mwili upate joto. Na kuweza kujifunika vizuri ili mwili uwe na joto la kutosha kuweza kuepushana na magonjwa mbali mbali ya nayosababishwa na baridi. Hicho ndo nacho penda kufanya wakati wa kipindi cha baridi kali. Kama inawezekana, ninaweza nikasitisha pia kwenda kazini na niweze kufanyia kazi nyumbani.

Chakula ninachopendelea kula jioni ni ugali au wali na nyama au maharage na mboga za majani. Hicho ndio chakula ninachopendelea kula jioni. Lakini nategemea wakati mwingine naweza nikanywa chai na nikalala au pia nisile kabisa. Ikipata kama mchana nimeweza kula chakula kizuri na chenye uzito kwa hivyo ikifika usiku na kuwa ni meshiba.

Napendelea mahali pakimia kwa sababu kukiwa na utulivu akili yangu inaweza ikafanya kazi vizuri. Naweza nikafikiria vizuri na inanisaidia kufanya maamuzi yaliosahihi ukilinganisha na sehemu kulikuwepo na kelele. Sehemu ambapo kuna kelele inafanya akili yangu aikai sawa na siwezi kufanya maamuzi ya lio sahihi.

Kwa upande wangu napendelea sana kusoma kuliko kuandika kwa sababu ukiandika inachukua muda mrefu lakini kusoma inachukua muda mfupi kwa iyo unaweza kapata maarifa mengi kwa muda mchache kwa kupitia kusoma. Lakini kuandika uwezi kuandika kabla ujasoma ndio uwezo kupata kitu cha kuweza kuandika chini.

Njia ninayopenda kusafiri kila siku ni kutumia miguu kwa sababu inakuwa ni kama mazoezi. Naweza nikatembea kwa umbali mrefu kwa kutumia miguu. Inanisaidia kiafya kwa sababu naweza kupunguza mafuta mwilini. Naweza kuimarisha moyo kwa sababu moyo unakuwa unapiga kwa mbio na kuweza kuzungusha damu. Lakini wakati mwingine kama sijaweza kusafiri kwa mguu, napendelea sana kusafiri kwa kutumia basi au pikipiki kwa sababu ni njia rahisi na inapatikana kirahisi na pia gharama zake zipo chini ukilinganisha na njia zingine za usafiri. Kuna wakati naweza kutumia teksi lakini gharama zake zipo juu, kwa hivyo napendelea kutumia usafiri wa pikipiki ama magari ya kawaida ambayo tunaita matatu ama daladala. Hizo ndiyo njia ambazo tunazitumia huku upande wetu kwa ajli ya usafiri.

Napenda kufua nguo mara mbili au mara tatu kwa wiki ili kurahisisha kazi ikifika wikendi kwa sababu nisiwe na kazi nyingi. Ikifika wikendi niweze kufanya kazi zingine na nisiwe na mzigi wa kufua nguo nyingi. Na ukilinganisha ukifuwa nguo kila siku unakuwa hautunzi uchafu ndani ya nyumba.

Jinsi ya kufanya kazi na timu ya mbali, hapo kwanza tunahakikisha kuna mawasiliano mazuri kwa sababu tutakua tunatumia mawasiliano kwa njia ya mtandao au njia zingine tofauti tofauti ili kuweza kufanikisha kazi ambayo tunatakiwa kufanya. Mfano wa njia ya mawasiliano mbao tunatumia tunaeza tukatumia whatsapp ama pia tunaeza tukatumia mtandao wa kijamii kama tiktok ama instagram ama twitter na pia kwa njia nyingine pia tunaeza tukatumia njia za simu ili kuweza kuwasiliana na pamoja na kutuma email.

Utotoni nilikuwa napenda sana kucheza, lakini michezo hii migumu hii yenye nguvu ilikuwa inaniumiza sana. Nilikuwa nikijipata nacheza hivo michezo ya kuruka, labda kukimbia, najipata natokwa na damu puani. Kwa hivyo michezo ambayo nilikuwa napenda sana kufanya nikiwa mtoto, ilikuwa ni kucheza na midoli, kuwashonea nguo, na labda kutengeneza familia na hiyo midoli. Ni michezo ambayo nilikuwa napenda sana nikiwa mtoto.

Kutembea msituni naogopa sana kwa sababu ya mazingira ya msitu yalivyo, unaeza ukapatana na wanyama ambao ni hatari. Lakini tukiwa kama makundi tunaeza tukatembea msituni maanake kutakuwa na usalama kwa sababu hauko peke yako. Unakuwa na marafiki au watu wa karibu ambao wanaeza kukusaidia na wanaeza kukuangalia pale ambapo kitu kibaya kinaeze kikatokea na ukapata msaada wa haraka.

Namshukuru mungu nimeweza kuona bahari kwa sababu sehemu ambapo natokea ni ufuo wa bahari ya hindi. Kwa hivo mara nyingi sana kwanzia nikiwa mtoto hadi umri huu nikiwa nyumbani uwa naweza kupata nafasi ya kuenda kutembelea ufuo wa bahari. Pale ambapo pia tunakutana na wavuvi wanaweza kuogelea na pia mda mwingine pia tunaenda pale kupunga upepo juwa likiwa limetuzidi majumbani na joto.

Inategemea na vitu vya aina gani kama ni mboga mboga na matunda na pendelea sana kuenda sokoni kwa sababu ukienda huko unapata vitu ambavyo havijakaa mdamrefu, ni vitu ambavyo ni visafi, kwa kizungu tunasema vitu ambavyo ni freshi, vimeletwa sokoni na pale unaweza uka jipatia. Lakini vitu vingine, vya kawaida kama niseme chumvi, sukari na mambo mengine matumizi ya nyumbani, tunapenda sana kuenda kunua kwenye maduka ya jumla au supermarket. Kwa sababu huko, unaweza ukapata vitu kwa bei nzuri na bei nafuu na, unaweza ukutana na ofa mbalimbali ambazo zinaweza kukusadia kusevu hela au kuekeza hela ya ziada.

Aushauri ambao ningependa kumpa mtu mwengine ni kuwa wewe. Usipende kuiga kuwa mtu mwingine kwa sababu huyo mtu mwingine hujui kitu gani anakipitia au anakifanya ili awe jinsi alivyo. Kwa hiyo ukiwa wewe unakuwaa mtu wa tofauti na kama mtu anatakia kukupenda au anatakia kukubali anakubali kuwa wewe kama wewe na hui mtu mwingine.

Huwa nafanya mazoezi ya mwili angalau mara nne au mara tano kwa wiki. Na kwa mazoezi hayo ni kutembea umbali wa karibu kilomita nane adi kumi kwa siku. Huwa naamuka asubui saa kumi na mbili na naanza kutembea adi mida ya saa mbili. Mda huo masaa mawili unanitosheleza kuweza kutembea kati ya kilomita nane au kilomita kumi kwa siku.

Kwa upande wangu, mimi napendelea sana baridi. Kwa sababu kukiwa na baridi, unaweza ukatengeneza joto. Ukilinganisha na kukuwa sehemu ambapo kuna joto, hauwezi kutengeneza baridi. Na sehemu ambapo kuna joto, ata kupumua ina kuwa kazi kwa sababu hewa inakuwa imejaa na uvundo. Ukilinganisha na semo ambapo kuna baridi. Sehemu ambapo kuna baridi, unapata hewa ikiwa safi, haijajia joto wala haijajia uvundo.

Kwa sasa hivi mji ambao ningependa kutembelea duniani ni mji wa Dubai. Kwa sababu ni mji ambao na maendeleo mengi sana na ni mji ambao umekua kwa mda mfupi. Kwa sababu tunajua ya kwamba Dubai miaka michache iliopita ilikuwa ni jangwa. Lakini badaye waliweza kuekeza kwenye mji wao na waka weza kufanya ukua wakisasa zadi. Ningependa kuenda kujionea jinsi mji huo ulivyo mzuri na unavyo vutia kama tunavyo ona kwenye mitandao.

Usiku kabla ya kulala, napenda kwanza kupitia mitandao, kujua jinsi gani dunia inavyoendelea, kabla sijaenda kulala, niweze kuwa na tarifa ya yale mambo ambo yanatokea duniani. Pia, kabla sijaenda kulala, napenda kuchukua nafasi hio kueza kuoga, kujisafisha na kueza kuwa msafi, ili pale napoeza kulala, niweze kupata usingizi mzuri. Pia kabla ya kulala napenda sana kusali ili niweze kueka usingizi wangu na hio siku yangu yote mbele za mwenyezi mungu ili yaweze pia kuniwezesha kesho kuwa na siku nzuri kama niliyokuwa nayo leo ama jana yake.

Mara nyingi asubuhi napendelea kunywa chai na mkate kwa sababu hicho ndo chakula ambacho kinapatikana kirahisi mda wa asubui. Lakini pia wakati mwingine napendelea kunywa chai na chapati au chai na maandazi. Hivo ndo vitafunwa au vitu ambavo tunakulaga kwa mazoea asubui.

Majirani zangu na wafahamu kwa sababu wao ndio watu waliopo karibu na mimi na pale ninaposhikwa na tatizo lolote au furaha yoyote, wao ndio watu wa kwanza ambao naweza nikawaambia au naweza nikawajulisha. Kwa sababu pale ambapo huwezi kujuana na majirani, ata tatizo likitokea unakosa mtu wa kuweza kukusaidia. Kwa hio mimi nawafahamu majirani zangu na tuna mahusiano mazuri.

Kitu ni nachopenda kununua zaidi ni chakula kwa sababu mimi ni mpenzi wakula. Kwa hiyo natumia hela nyingi sana kununua chakula nje na ndani. Huwezi kunikuta nimekaa hivi kama siliki. Tunapenda chakula kizuri, napenda chakula chenyeubora. Kwa hiyo mara nyingi natumia hela zangu nyingi kununua chakula ambacho kinaenda mwlini mwangu. Nikila vizuri na kuwaga nimefurahi.

Napenda kumshukuru mwenyezi Mungu kwa kuweza kunipa afya nzuri kwa hivyo siendangi hospitali mara kwa mara. Hata kwa mwaka, naeza nikamaliza kabla sijaenda hospitali. Ila nikienda hospitali, mimi huenda kuona wagonjwa wengine ambao nawafahamu, ambao ni ndugu, jamaa na marafiki. Lakini kwangu mimi kuwa mgonjwa na kuenda hospitali namshukuru mwenyezi Mungu kwa sababu amenipa afya nzuri na hivyo si rahisi kunipata naenda hospitali. Naeza nikamaliza hata miaka mitano sijaenda hospitali.

Mtandaoni video zangu nyingi naweza kuzitazama kupitia YouTube, nisipoziangalia YouTube basi naweza kuzipata TikTok ambapo naweza kupata video nyingi tofauti tofauti, enye maudhui tofauti tofauti, au pia naweza kutazama video zangu kupitia mtandao wa Facebook ama Instagram, hapo ndio ninapoweza kupata video zangu mtandaoni.

Kwa kweli mimi chakula ninachokipenda zaidi ni utumbo au nyama. Nyama sana sana ikiwa nyamachoma. Kwa kweli mimi inanifurahisha sana na nafurahi sana nikiwa naila. Mara ya kwanza kula nyamachoma nadhani tokea tupo watoto, tumekua tukila nyamachoma. Kwa hivyo siwezi kusema muda ambao nimeanza kula nyamachoma. Lakini hata siku ya krismasi nimekula nyamachoma na nili enjoy sana. Napenda sana ikiandaliwa na vitungu vingi ifunikwe alafu iweze kuchomwa hivi na ana mvuke inavutia sana na inakua tamu.

Somo ambalo nilikuwa nalipenda sana shuleni ni somo la historia. Nilikuwa nalipenda somo la historia kwa sababu inatueleza asili yetu na mambo yalio tokea zamani. Inatupa historia ya maisha yetu tokea zamani hadi hapa tulipofika saa hivi. Ukilinganisha na masomo mengine hili ndo somo ambalo limebeba maana kubwa kwangu.

Napendelea kuoga marambili kwa siku. Asubuhi na jioni. Asubuhi ni pale ninapo jitayarisha kuenda kazini kwa hivyo hua sichukui muda mrefu kuoga. Lakini kuoga kwa jioni hua nachukua muda mwingi ili niweze kujisugua vizuri zile sehemu ambapo sikuweza kuzifikia asubuhi. Nachukua muda mrefu kuoga jioni ukilinganisha na asubui.

Wakati wa mapumziko kazini huwa napenda kutembea ili niweze kupumzisha akili. Wakati mwingine huwa natumia muda huo kusoma kitabu ili kuweza kujiongezea maarifa. Na pale ninaposhindwa kutembea au kusoma vitabu, huwa napenda kuangalia simu ili kujua mambo yanayoendelea duniani.

Kulingana na katiba yetu ya Kenya mtu anaruhusiwa kupigia kura akiwa amefikisha miaka kumi na nane. Na mimi kwa sababu nimepitisha miaka kumi na nane hivyo naruhusiwa kupigia kura. Kipindi cha kura kitakapofika mimi huwa napiga kura, na sasa hivi nishaa piga kura mara tatu.

Pale kunapotokea tofauti kati ya mimi na mtu na kupelekea kuwa na mgogoro, basi mimi hujitowa na kuenda sehemu na kujituliza. Kwa sababu, ukiendelea kulumbana na mtu, unaeza ukatokea bahati mbaya mkapigana, mkaumizana na ikaja kuwa kesi ambayo ikashindwa kutatulika. Kwa hivyo, mimi napenda kujitowa ili niweze nikakaa sehemu, nikatuliza akili na kutuliza hasira.

Kwa sasa hivi mimi sivai miwani, lakini matatizo nilio nayo ya macho kwa sababu ya kutumia simu kwa muda mrefu, ningependa sana kuvaa miwani. Hilo lipo kwenye wazo langu na nategemea pale nitakapoweza kupata fedha, niweze kuenda hospitalini ili niangaliwe macho na kuona kama nitaweza kupata miwani inayo nifaa.

Mimi hupenda kutembea katika fukwe za bahari. Kwani nikitembea katika sehemu hiyo, huwa napata amani ya moyo, akili huwa tulivu, na pia huwa nasikia raha sana kwa sababu yale mawimbi yanavyokuwa yanapiga pale baharini. Na hali ya hewa ya pale baharini huwa inanifuraisha sana.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazini maranyingi huwa ni wateja kuto kutoa ushirikiano na pia wakati mwingine ni wafanya kazi wenzetu kuto kutoa ushirikiano hivyo kufanya mazingira ya kazini kuwa magumu. Jambo lingine ambalo na kutana nalo kazini kama changamoto ni ucheleweshwaji wa malipo. Hivo mtu anashindwa kuweza kujipanga visahihi na hela ambazo anatarajia kupata.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kwamba, ukifika kazini fanya ambacho kimekuleta na urudi nyumbani. Kazini kwako, wafanyakazi wenzako sio marafiki zako bali ni wafanya kazi. Ukileta urafiki kazini, utaleta uadui kwa sababu sio kila mtu anakupenda na sio kila mtu anatamani uwe lipo wewe hapo sasa hivyo. Kwa hivyo, unatakiwa ufanye kazi na urudi nyumbani.

Napenda sana kujifunza historia kwa sababu napenda kujua vitu ambavyo vilitokea zamani na kuwa na na kuweza kuelewa mambo ambayo watu wetu wa zamani waliweza kupitia. Bila ku bila kujifunza historia vitu hivyo vyote huwezi kuvielewa. Kwa hivyo napenda kujifunza historia ili niweze kujua chimbuko langu.

Asubuhi ya leo nilishinda kitandani kwa sababu mvua ilikuwa inanyesha. Na mimi kama mvua inanyesha huwa napendelea sana kukaa ndani ya nyumba kuliko kutoka nje ili kujiepusha na baridi na matope na maji machafu ambayo yanakuwa yamefunguliwa pale msimu wa mvua unapoanza. Kwa hivyo leo nilishinda kitandani kuanzia asubuhi adi mida ya saa saba mchana.

Hali ya hewa ya leo imekuwa ni baridi na upepo mwingi ikiambatana na mvua. Kwa hivyo, muda wote kuanzia asubuhi adi saa hizi jioni nimeshinda nikiwa ndani kwa kuwa mvua imekuwa ikinyesha nyingi ambayo ilinizuia kutoka nje kufanya mambo yangu ya kawaida. Hio ndio hali ya hewa ya leo.

Nashugulikia muda vizuri kazini kwa kuhakikisha ya kwamba nafika kazini mapema kama inavyopaswa ambayo ni saa mbili na kuweza kufanya kila kitu kulingana na muda na ratiba ambayo nimejipangia. Ili kuweza kufanikisha hivi lazima ujiandikia ratiba yako ya kila kitu kinachotakiwa kufanywa kazini kwa hio siku. Kwa hivyo ukifanya hivyo unaweza kuulinda muda wako vizuri sana.

Sijawai kusafiri kwa ndege, lakini ni matamanio yangu siku moja niweze kusafiri kwa kutumia kifaa hicho. Ninachojaribu kufanya kwa wakati huu ni kuweza kuekeza hela za kutosha na pia kujaribu kuangalia kwenye tovuti za makampuni tofauti tofauti ya ndege ili niweze kupata bei nzuri ya kusafiria hili niweze kutumia chombo hicho.

Napenda zaidi mwezi wa kumina mbili kwa sababu huo ndo muda mbao tunaweza kupata likizo ndefu kutoka kazini na pia tunaweza kujumuika na familia, jamaa na marafiki tukiwa pamoja ilikuweza kusherekea krismasi pamoja na mwakampya. Huu ndio wakati ambao kila mtu anatoka sehemu mbalimbali na tunaweza kukutana pamoja kutengeneza kumbu kumbu.

Filamu ninayoipenda zaidi inaitwa Lucifer. Inamwongelea shetani ambaye alikuja duniani kwa mwili wa kibinadamu na alikuwa anaweza kusoma mawazo ya mtu na kuweza kumshawishi mtu kufanya jambo lolote lile kwa sababu yeye ndio shetani aliyekuwepo kule kuzimu na alikuwa na ushawishi mkubwa sana ni movie ambayo inafurahisha na mtu yoyote anafaa aione.

Ndio napendelea chakula cha haraka kwa sababu hakichukui muda kutayarishwa. Kwa mfano, kama unataka kula chipsi, ama kuku, ama sausage, ni vitu ambavo vitachukua sio zaidi ya dakika tano ama kumi kutayarisha, ukilinganisha na vyakula vingine ambavyo vinachukua muda mwingi kutayarisha. Kwa hivyo, napenda chakula cha haraka.

Kitu ambacho kinanipa motisha kazini ni kujua utafanya kazi na mwisho wa siku utaweza kulipwa. Pale ambapo unapokea malipo yako, unaweza kuskuma maisha yako kwa kuweza kununua vitu ambavyo unavipenda na kuweza kulipia huduma ambazo unazipata kila siku kwa mfano nyumba, malazi na pia usafiri. Kwa hiyo ile hali ya kulipwa mshahara inanipa motisha kazini.

Nafuatilia matukio ya kima taifa lakini sio sana ukilinganisha na matukio yanayotokea nchini kwa sababu mimi naweza sa naji na naelewa zaidi matukio yanayotokea nchini kuliko matukio yanayotokea katika nje ya taifa langu. Lakini kwa uwepo mdogo na upeo mdogo nafuatilia lakini sio kwa zaidi.

Kitu ninachokipenda kuhusu mtaa wangu ni kwamba umetulia na hauna maneno mengi, pia ukilinganisha na mitaa mingine mtaa wangu hauna watu wengi. Hivyo inasababisha kutokuwa na maneno mengi au tabia mbaya ambazo zinaeza kutokea katika mitaa mingine. Usalama mtaani kwangu umekaa vizuri hivyo napenda sana mtaa wangu.

Napenda kuwasiliana na watu kupitia rununu au ujumbe mfupi, kwa sababu hizo ndo njia rahisi na nyepesi ambazo zinapatikana mahali ambapo tunahishi. Ukilinganisha na njia zingine za mawasiliano, sio rahisi mtu kuweza kupata ujumbe wako maanake, sio kila mtu anatumia hivo vitu kwa rahisi. Mfano ni kutumia email address na hivyo ni rahisi mtu kuweza kupatika na kiraisi kupitia ujumbe mfupi au kupigiana simu kwa njia ya rununu.

Napenda kupokea maoni kutoka kwa watu wengine kama changamoto ambayo ni nzuri kwa sababu kama unafanya kitu kizuri au kitu kibaya na mtu hakupi maoni yake, utaweza kujua ni wapi unafaa kurekebisha au wapi unafaa kutulia mkazo zaidi. Kwa hivyo mimi napenda kupokea maoni ya watu kama kitu chanya katika maisha yangu.

Hadithi za ajabu zinakaa kuogopesha, lakini naweza nikachukua mda wangu na kuweza kuzisikiliza. Ineza ikawa ni kitu ambacho kinavutia, hivo niweze kuzipenda, au inaeza ikawa na kitu ambacho si hakijanivutia, ili niweze kukichukia. Naweza nikasema, naeza nikapenda hadithi za ajabu kulingana na jinsi, muhadithiaji atakavyoleta hadithi yake. Kama inavutia, nitaipenda, lakini kama ivutii, sitaweza kuipenda.

Kuhusi kupenda mziki wa jadi ndiyo napenda. Kwa sababu muziki wajadi umebeba asili ya chimbuko langu. Kwa hivyo mimi kutokupenda muziki wa jadi ni kama kutokupenda chimbuko langu. Napenda muziki wa jadi kwa sababu umebeba mila na tamaduni za kabila langu mimi.

Nafanya kazi na ushirikiano na wengine kwa kuweza kusikiliza maoni yao na mimi pia waweze kusikiliza maoni yangu. Na pia tunaeza kusaidiana kwa njia tofauti tofauti kuwa pale ambapo mtu anaeza kukwama mwingine pia anaeza kumsaidia. Kwani wahenga walisema umoja ni nguvu utengano ni udhaifu. Kwa hivo tukifanya kazi kwa pamoja, kazi inakua rahisi na inaeza kusonga kwa haraka.

Mboga ninazopenda kula ni pamoja na mchicha na majani ya kunde. Nazipenda mboga hizi kwa sababu kupika kwake ni rahisi, haichukui muda mwingi na pia upatikanaji wake ni rahisi sana. Unaeza kuzipata sokoni au hata katika vibanda vilivyokuwepo mtaani. Ukilinganisha na mboga zingine ambazo kupata ni ngumu. Na pia mboga hizi zinaota katika msimu wowote. Inaeza ikaota katika kiangazi na pia inaeza kuota katika msimu wa mvua.

Mara nyingi sana huwa nashinda na simu yangu hivyo, natumia simu yangu kuwasiliana na wateja na wafanyakazi wenzangu. Ya pili natumia simu yangu kufanya matangazo katika mitandao ya kijamii hili kuweza kupata wateja. Namna ya tatu ninaoweza kutumia simu yangu ni kuelimisha au kutoa burudani kwa wenzangu ambao wanaeza kunifuatilia katika mitandao ya kijamii.

Ndio, ningependa kurudi ujana ili kuweza kurekebisha mambo mengine ambao nilifanya vibaya na sikuweza kupata nafasi ya kujirekebisha. Labda ningeweza kurekebisha aina ya masomo ambao ningechukua nikiwa shuleni au labda ningeweza kujiusisha na biashara nikiwa mdogo zaidi ukilinganisha na sasa hivi ambapo muda kidogo umesogea.